Mchezo ningependa kujaribu ni kuogelea kwenye mashindano madogo au mpira wa kikapu. Nimekuwa nikiuangalia mara kwa mara, lakini sijawai kucheza sana. Ningependa kujaribu kwa sababu ni mchezo unaohitaji nguvu, umakini na ushirikiano na wengine. Pia, ni njia nzuri ya kujifurahisha, kufanya mazoezi na kukutana na watu wapya.

Kila asubui, napenda kuanza siku yangu kwa chai au kahawa. Mara nyingi, naandaa chai kwa kuchemsha maji, kisha naweka majani ya chai na sukari kidogo. Niache ichemke kwa dakika chache, alafu nayiondoa. Kahawa nayo naandaa kwa kuchanganya kahawa ya unga na maji ya moto. Wakati mwingine, naongeza maziwa kidogo. Utaratibu huu hunisaidia kuamuka vizuri, kupata nguvu na kwanza siku nikiwa na umakini.

Mimi huenda mahali pa ibada kila jumapili. Jumapili huwa siku ya mapumziko kwa hivyo napata muda kujiandaa vizuri bila haraka. Kwangu, kwenda ibadani hunipa utulivu wa moyo na kunisadia kutafakari kuhusu wiki liopita na ile inayokuja. Pia, napenda kukutana na watu wengine, kusikiliza mafundisho na kuandoka nikiwa na amani na nguvu ya kuanza wiki mpia.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni buluu naipenda kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Mara nyingi naiona angani, baharini na pia kwenye mavazi au vitu vya nyumbani. Buluu hunifanya nijisikie mtulivu na inavutia kwa sababu si rangi kali sana lakini ina mvuto wake wa kipekee.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai. Asubui nikiamka napenda kunywa chai moto kwa sababu hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku ni kiwa na nguvu. Chai hunipa utulivu na hunifanya njisikie tayari kwa kazi za siku. Wakati mwingine, hunisaidia pia kukaa makini na kuwa na hali nzuri ya kwanza siku.

Hali ya hewa ninayoipenda ni ile ya baridi kidogo, sio joto kali wala baridi sana. Napenda wakati hewa iko tulivu na kuna upepo mwanana. Hali hii hunifanya nijisikie vizuri kufanya kazi, kutembea nje au kupumzika. Pia napenda siku ambazo, kuna mawingu kidogo kwa sababu jua halichomi sana na mazingira hua mazuri.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale yanae nisaidia kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ningependa kujifunza mbinu mpya za kazi, matumizi bora ya teknolojia na jinsi ya kufanya kazi kwa timu. Mafunzo ya mawasiliano na kupanga muda pia ni muhimu kwangu. Kwa sababu, hunisaidia kufanya kazi vizuri na wenzangu na kufikia malengo ya kazi kwa urahisi.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni ukweli na uwaminifu. Napenda watu wanaosema ukweli na kufanya wanachosema. Kwa sababu, unifanya nijisikie kuwa na imani na kuwaminiana. Pia, napenda wema na huruma. Watu wanaosaidia wengine bila matarajio ya faida. Tabia hizi, unifanya nijisikie vizuri kuwa karibu na mtu huyo na kunipa motisha kufanya vivyo hivyo pia.

Ndiyo, mara kwa mara, hutoa sadaka au mchango, kulingana na uwezo wangu. Hii inaweza kuwa kwa watu wenye mahitaji, kwenye kanisa, au tasisi za kijami na kusaidia miradi ya jami. Napenda kufanya hivi kwa sababu hunisaidia wengine kunilea moyo wangu na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii inayosaidia na kushirikiana.

Ninapokuwa nyumbani na nimefurahi na penda kupumzika tu kwa utulivu, mara nyingi na kaa chini, nasikiliza muziki au naangalia kitu kinachoni burudisha. Wakati mwingine, nazungumza na watu wa nyumbani au nafanya shughuli ndogo kama kupika au kupanga vitu. Kuwa nyumbani hunipa amani na hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Napenda baridi kidogo kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na niweze kufanya kazi vizuri bila kuchoka haraka. Wakati wa baridi, napenda kuvaa vizuri, kunywa chai moto na kupumzika kwa amani. Joto kali hunichosha haraka. Kwa hivyo, napendelea hali ya hewa iliyo baridi kiasi.

Nina mkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili kutoka shule, mwalimu sam. Alikuwa mwalimu karimu na mwenye subira sana. Alitutumia hadithi, mashairi na michezo midogo kufundisha somo. Jambo lililonifanya niwe na hamu ya kujifunza. Pia alifundisha heshima, nidhamu na umuhimu wa kushirikiana na wenzetu. Kila nikikumbuka nahisi shauku ya elimu na furaha ya siku za shule.

Ndiyo, nimewaii kuenda tamasha za shule. Mara nyingi, tamasha hizi huanza mapema asubuhi au mchana, na huwa na mchezo, sherehe za muziki, na baathi ya mashindano ya zanaha. Napenda tamasha hizi, kwa sababu hunifanya nijisikie kufuraha, kushirikiana na wenzangu na kuwa na vipaji vya rafiki zangu. Pia, ni fursa nzuri ya kupumzika kidogo kutoka masomo na kusherekea mafanikio ya shule.

Ili kujitunza, napenda kufanya mambo mbalimbali yanayosaidia mwili na akili yangu. Kwa mwili, napiga mazoezi, kula chakula chenye lishe na kulala vya kutosha. Kwa akili, napumzika, kusoma au kufanya shughuli zinazonifurahisha. Pia, najitunza kwa kuosha, kuangalia usafi wa nywele na ngozi na kuhakikisha mazingira yangu ni safi. Njia hizi zote, hufanya nijisikie afya, furaha na tayari kwa shughuli za kila siku.

Ninapenda mwanga wakati kuliko mwanga mkali. Mwanga wakati hunifanya nijisikie starehe na sija choka, macho au akili. Napenda pale mwanga si mzito sana lakini pia si dhaifu sana. Kwani hufanya kazi kusoma au kupumzika kuwa raisi na kwa furaha. Pia hutowa hisiya ya utulivu, ndani ya chumba au mahali inapokua.

Ndiyo, ninavaa miwani, pale ninapo hitaji kuona vizuri au pale jua liko kali. Miwani hunisaidia kulinda macho yangu na kunifanya nijisikie vizuri, nikiwa na uoni mzuri. Pia inapunguza kuchosha kwa macho. Hasaa nikifanya kazi za kusoma au kutumia kompyuta kwa muda mrefu. Katika hali ya jua kali, miwani ya jua hufanya pia kazi ya kupendeza na kulinda macho.

Napenda kula ugali kuliko wali. Ugali hunishibisha vizuri na hunipa nguvu kwa muda mrefu. Napenda kukula pamoja na mboga, nyama au samaki kwa sababu ladha yake huwa nzuri sana. Pia ugali ni chakula cha kawaida nyumbani. Kwa hiyo, tumeuzoea tangu zamani. Wali nao nakula mara kwa mara, lakini ugali ndio chaguo langu ya la kwanza.

Mara nyingi nakaa hadi saa nne au satano usiku kabla ya kulala, utagemea siku imekuwaje na kama nina kazi ya kufanya au la, kama nimechoka sana na lala mapema ili ni pumzike vizuri. Lakini wakati mwingine ni kitazama televisheni au nikitumia simu kidogo, usingizi unipata nikiwa bado macho. Najitahidi kulala kwa wakati ili nipata usingizi wakutosha na kwamka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Ndiyo, nafanya jitihada kufuata matukio kimataifa. Maranyingi, naangalia habari mtandaoni, televisheni, au mtandao ya kijamii, ili kujua kinachu endelea duniani. Hii huniwezesha kuelewa mambo ya siasa, uchumi na majaribio mbalimbali yanayo guza maisha ya watu. Kufuatilia matukio haya, kuna nisaidia pia kujifunza mambo mapya nakuwa na mtazamo mpya wa duniani.

Ninakumbuka utotoni wangu, nilipokuwa nikicheza na marafiki kwenye barabara ya mtaa wetu. Tulicheza mpira, kuimba na kucheka kwa furaha kila siku. Mara nyingine, tulichunguza miti na mbuga ndogo karibu na nyumba zetu. Kumbukumbu hizi zimenifanya, nijisikie furaha na msisimuko. Na bado, ninapokumbuka nahisi utulivu na furaha ya utotoni. Zimenifunza pia umuhimu wa urafiki na kushirikiana na wengine.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napanga kuanza kila hatua ya kazi hiyo. Naanza kwa kugawa kazi kubwa kwa sehemu ndongo ndogo na kuzingatia muda unaohitajika kwa kila sehemu. Pia napanga vipaumbele nikifanya kazi ngumu kwanza wakati nina nguvu zaidi na kuacha zile rahisi baadae. Mara nyingine napunguza mashughuli yasiyo muhimu ili nizingatie kazi. Pia hua makini na muda nikitumia kalenda au alamu kusaidia kufuatilia maendeleo yangu. Kwa njia hizi, ninaeza kumaliza kazi kwa wakati na kwa ubora.

Ndiyo, nimeshawai kusafiri kwenda mahali pazuri sana. Nilishawai kwenda sehemu, yenye mazingira mazuri, hewa safi na mandhari ya kuvutia. Nilifuraia kuona asili, kutembea taratibu na kupumzika bila haraka. Safari ile ilinisaidia kupunguza mawazo ya kazi na kunifanya njisikie huru. Pia, nilipata nafasi ya kutana na watu wapya na kujifunza mambo tofauti kuhusu eneo hilo. Ilikuwa safari ya kukumbukwa sana.

Napenda kujifunza mambo mapya, kuanzia vitendo na kusikiliza wengine. Mara nyingi nasoma kidogo naangalia video au kusikiliza maelezo kisha najaribu ku mwenyewe. Njia hii hunisaidia kuelewa haraka na kukumbuka vizuri. Pia napenda kuuliza maswali na kujifunza polepole bila presha. Kwa sababu hunifanya nijisikie huru na kufurahia mchakato wa kujifunza.

Napendelea mahali pa kimya kuliko pa kelele. Mahali pa kimya hunisaidia kufikiri vizuri na kuzingatia ninachofanya. Pia hunipa utulivu wa akili na hunifanya nisikie vizuri. Kelele nyingi hunichosha haraka. Hasa ninapofanya kazi au ninapotaka kupumzika. Ndio maana, napenda mazingira ya amani na utulivu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi na ya kawaida. Mara nyingi, tunakaa pamoja tukizungumza kuhusu siku yetu, tukicheka au tukila chakula pamoja. Wakati mwingine, tutaangalia televisheni au twatembea kidogo nje. Kwangu, kuwa na familia kunanipa amani na furaha kwa sababu nahisi niko mahali salama. Muda huu, hunisaidia kupumzika na kuimarisha uhusiano wetu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao ina nifurahisha kwa sababu hunifanya nifikirie na pia nijiburundishe. Napenda kucheza na marafiki au familia. Tukicheza na tukushindana kwa utani. Michezo ya ubao unisaidia kupumzika, kujifunza subira na kumairisha mahusiano. Pia nijia nzuri ya kutumia muda bila simu au televisheni. Tukizungumza na kufurahia pamoja.

Kutoka dirishani mwangu, ninaona mazingira mazuri ya mji na ya asili. Maranyingi, naona miti, majani na wanyama wadogo wanaopita karibu. Watu wanapita barabarani na magari yanapita kwa utaratibu. Asubui, jua linapo inuka, hunipa mwanga mzuri na kuifanya nyumba yangu iwe na hewa safi. Hali hii, unifanya nijisikie utulivu na furaha kila napo kuangalia dirishani.

Jambo la dini ambalo ni muhemu kwangu ni maadili na heshima kwa wengine. Dini hunifundisha kuwa mkarimu, kwa mwaminifu na kusaidia wengine bila matarajio ya faida. Pia hunisaidia kuishi kwa amani na kushirikiana na watu wengine. Mafundisho haya yananisaidia kuwa mtu bora na kufanya maamuzi sahihi katika maisha yangu ya kila siku.

Wakati nina musongo wa kazi, napumzika kidogo kwanza na kujaribu kupunguza mawazo. Maranyingi, napumua kwa utulivu nikitazama mazingira au kusikiliza mziki tulivu. Wakati mwingine, napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ya mwili. Kwani, usaidia kuandoa stressi. Pia, kueka vipaumbele na kufanya kazi hatuwa kwa hatua, bala ya kujaribu kila kitu kwa wakati mmoja. Njia hizi, ufanya, nifanye kazi kwa umakini bila kumia akili au mwili.

Ndiyo, nimeshawahi kutembelea ziwa na mto na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Na kumbuka nilifraia kuona maji yakitiririka, taratibu na kusikia sauti yake ikituliza akili. Hewa ilikuwa safi na mazingira yalikuwa ya kijani. Jambo linanifanya nijisikie huru na mtulivu. Nilikaa hapo kwa muda, nikitazama maandhari na kupumzika. Kutembelea ziwa au mto, hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili.

Sera ya kampuni, ninayoiona muhimu ni uhakika wa usalama na heshima kwa wafanyakazi. Kampuni inapaswa kuhakisha, kila mfanyakazi anaheshimiwa, amesheheni haki sawa na hana hatari yoyote kazini. Pia, sera inayohakikisha mafunzo, maendeleo ya kazi na uwezo wa malipo ni muhimu. Sera hizi, hufanya wafanyikazi, wajisikie usalama, kuthaminiwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi.

Mara nyingi, nacheza na marafiki zangu wa karibu au ndugu zangu. Napenda kucheza nao kwa sababu, tunacheka, kushirikiana na kufurahia muda pamoja. Wakati mwingine, tunashindana kwa utani au kucheza michezo ya ubao, mpira au michezo midogo ya nje. Kucheza na watu naowajua, kunanifanya nijisikie huru na furaha zaidi kuliko kucheza peke yangu.

Utotoni, nilipenda sana kucheza na marafiki zangu nje ya nyumba. Tulicheza mpira, kukimbia na michezo mingine ya kawida ya watoto. Pia nilipenda kuangalia mazingira, kupanda miti na wakati mwingine kuchora au kusikiliza hadithi. Mambo haya, yalinifanya nijisike huru na mwenye furaha. Na yalinifundisha urafiki na kushirikiana na wengine.

Kazi ushirikiana na wengine nafanya kwa kuwasikiliza, kushirikiana mawazo na kugawa majikumu kwa kila mmoja. Napena kuelewa kile kila mtu anachofikiria na kutumia nguvu zetu pamoja kufanikisha kazi. Pia huwa makini na wakati kuhakikisha kila mtu anafanya sehemu yake kusahihi. Kujadiliana kwa heshima na kusaidiana kufanya kazi ya timu iwe rahisi na yenye matokeo bora.

Ninapenda filamu za hadithi, zenye hisia na burudani. Ninapenda filamu zinazo fundisha kitu kipya. Zinanifanya nifikirie au zenye ujumbe mzuri wa maisha. Pia, napenda zile zenye wachezaji wazuri na mziki unaofaa. Kwa sababu, hunifanya nifurahi na kushughulika na hadithi vizuri. Filamu za comedy, adventure au filamu za familia pia napenda kwa sababu hunipafuraha na utulivu wa akili.

Michezo ninaependa kutazama ni mpira wa miguu na michezo mingine ya timu. Napenda kuangalia mashindano makubwa kwani unipa furaha, isia za msisimuko na mara nyingine unifundisha mbinu na mikakati ya michezo. Pia napenda kutazama wachezaji bora wakicheza kuona mbinu tofauti na kusherekea pamoja na wapenzi wa michezo. Michezo hii pia hunisaidia kupumzika na kufuraia mdo wa burudani.

Napenda sanaa ya uchoraji na michoro ya rangi. Napenda jinsi michoro inavyoweza kuelezea hisia, hadithi na mawazo bila maneno. Pia napenda sanaa ya kisasa na ya asili. Kwa sababu hunifanya nifikirie na kuona urembo wa vitu mbalimbali kwa njia tofauti. Sanaa hunipa furaha, utulivu na mara nyingine hufungua mtazamo wangu wa ubunifu katika maisha ya kila siku.

Somo nilopenda shuleni ni sayansi. Nilipenda kwa sababu lilinifundisha jinsi mambo ya asili yanavyo kazi kama nguvu, mimea na wanyama. Kupitia sayansi, nilijifunza kufikiria kwa kina, kufanya majaribio na kuelewa dunia inanio nizunguka. Pia, somo hili lilinivutia kwa kuwa, nilichanganya kufikiria na vitendo, jambo lililofanya nishugulikie na kufraia masomo.

Ndiyo. Napenda kuangalia nyota wakati wa usiku kunapokuwa kimya na anga iko wazi. Kuangalia nyota hunifanya nijisikie mtulivu. Nyota hunikumbusha jinsi dunia ilivyo kubwa na sisi ni wadogo kiasi gani. Pia, hunifanya nifikirie kuhusu sayansi, safari za anga na maisha inje ya dunia. Ni njia nzuri ya kumzika na kufikiria bila haraka au msongo wa mawazo.

Ndiyo, ni navaa saa mara nyingi. Saa hunisaidia kujua muda bila kutoa simu mfukoni. Pia, hunisaidia kupanga ratiba ya siku na kuheshimu muda wa kazi na mapumziko. Wakati mwingine, navaa saa kwa sababu ya mtindo, lakini zaidi ni kwa matumizi ya kawaida. Inanifanya, nijisikia nimepangwa, na makini zaidi katika shughuli zangu za kila siku.

Mimi huangalia mfereji wa televisheni unaojumuisha habari na burudani kama CNN au BBC. Napenda kufuatilia habari za kimataifa na matukio muhimu. Lakini, pia napenda sehemu ndogo za burudani kama vipindi vya elimu au makala za sayansi. Mfereji huu hunisaidia kuwa na tari first sahihi, kujifunza mambo mapya na pia kupumzika kidogo kwa burudani. Ni mchanganyiko mzuri wa elimu na kufurahia muda.

Kazini napanga muda wangu kwa kuunda ratiba na kuweka vipaumbele. Kila kazi naiweka kwenye muda maalum kulingana na umuhimu wake na wakati unaohitajika. Kazi ngumu napendelea kuifanya mapema asubuhi wakati nina nguvu zaidi. Na zile rahisi huishia baadaye. Pia napumzika kidogo kati ya kazi ili akili isichoke. Kutumia kalenda au orodha ya kazi hufanya nifuate muda vizuri na kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa wakati.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, utumia sauti kuandika ujumbe, kutafuta taarifa mtandaoni, au kuweka vikumbusho bila kutumia mikono. Teknolojia hii unirahisishia kazi hasa ninapokuwa na shugli nyingi. Pia, utumia sauti kusikiliza muziki, podcasti, au maelezo ya kazi, inanisaidia kuokowa muda na kufanya mambo kwa urahisi zaidi katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano mara moja. Ilikuwa ni mashindano ya shule na nilihisi msisimko na hofu kidogo mwanzoni. Nilijiandaa kadiri nilivyoweza na nikajitahidi kufanya vizuri. Ingawa si kushinda nafasi ya kwanza, nilijifunza mambo mengi kama kujiamini, kushirikiana na wengine na kukubali matokeo. Uzoefu huo, ulinifundisha kuwa kushiriki ni muhimu zaidi kuliko kushinda na ulinipa ujasiri wa kujaribu tena mambo mapya.

Ninapuanza kazi jambo la kwanza hua ni kujiandaa ki akili na kupanga siku kuangalia ratiba yangu kazi zilizopo na kuweka vipaumbele. Kisha huandaa enda yola kazi, kufungua vifani na VHG kama computer au daftari. Baada ya hapo kwanza kuna kazi muhimu zaidi ili kuitumia vizuri nguvu na umakini wangu. Hii hunisaidia kuanza siku kwa utulivu na mwelekeo mzuri.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni mazingira ya kazi na ushirikiano uliopo. Watu wanaheshimiana na kusaidiana jambo linlalofanya kazi iwe rahisi na yenye motisha. Pia napenda uwazi katika mawasiliano na namna malengo ya shirika yanaelezwa vizuri. Shirika linathamini kujifunza na kuboresha ujuzi. Hivyo najisikia ninakua kitaaluma. Kwa ujumla ni mahali panaponipa amani ya kufanya kazi kwa bidii na kujivunia matokeo.

Kwa kawaida, siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka. Mara nyingi, huenda hospitali labda mara moja au mbili tu. Hasa kwa ukaguzi wa kawaida au nikijisikia si vizuri, nikihitaji chajo au vipimo vya afya. Pia naweza kwenda. Napendelea kujitunza mapema kwa kula vizuri na kupumzika ili nipunguze safari za hospitali.

Kazi ninaothamini zaidi ni kazi inayohusisha kusaidia watu na kuleta mabadiliko chanya. Ninapofanya kazi yambayo ina maana nahizi kuridhika zaidi kuliko kulipwa tu. Kazi iyo hunipa nafasia kujifunza, kushirikiana wengine na kutumia ujuzi wangu kwa faida ya jami. Pia nathamini kazi inayoitaji wajibikaji na wamenifu. Kwa sababu hunifanya nijisikie muhimu na kujifunye kile nachofanya kila siku. Kazi kama ile ya daktari.

Ninawainisha kazi na maisha ya binafsi kwa kupanga muda wangu vizuri. Ninahakikisha muda wa kazi unabaki kazini na muda wa nyumbani ni wakupumzika na kuwa na familia au marafiki. Pia napumzika, nafanya mazoezi madogo na kuchukua mapumziko ili kupunguza msongo wa mawazo. kWa kufanya hivyo, naeza kufanya bidii kwa kazi bila kusahau afya na furaha yangu binafsi.

Nafanya marafiki wapya kwa kuanza na mawasiliano rahisi na ya heshima. Ninapokutana na watu wapya kazini, shuleni au kwenye shughuli za kijamii, kwanza kwa kusalimiana na kumzungumza mambo ya kawaida. Pia, kusikiliza zaidi ili kuelewa mtu na kumpa nafasi ajieleze. Kushiriki maslahi ya pamoja kama michezo, kazi na burudani hunisaidia kuunganika haraka. Kwa kuwa mkweli, mchangamfu na mwenye mvumlivu, urafiki hukua pole pole na kuwa wakudumu.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kufika mapema kwenye kazi au miada kwa sababu inanipa utulivu wa akili. Kuwahi hunisaidia kujiandaa vizuri, kupanga mawazo na kuekupuka haraka au msongo wa mawazo. Pia, ninaona kuwahi ni ishara ya heshima kwa muda wa wengine. Ingawa wakati mwingine, mambo huweza kubadilika. Hujitahidi kila mara kupanga safari na kazi zangu mapema. Ili niweza kuwahi na kufanya mambo kwa mfangilio mzuri.

Tabia watu inayonichukiza zaidi ni kusafisha maneno au kuwa na uongo. Napenda watu wakweli na wanaoosema kile wanachokimanisha. Kwa sababu uongo au kudanganya, kuna sababisha kuchanganyikiwa na kuharibia uhausiano. Pia na tukio binafsi na watu wasio heshimu wengine. Tabia hizi ufanya hali kuwa mbaya na mara nyingi hufanya nifanya jitihada zaidi kudumisha heshima na amani yangu.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipogundua kile ninachotaka kufanya kwa maisha yangu. Ilikuwa kipindi ambacho nilikuwa nachanganyikiwa, sijui nichague njia gani na nilikuwa na shinikizo kutoka pande tofauti. Baada ya muda kufikiria, kujithamini na kujaribu mambo mbalimbali, niligundua kuwa ni muhimu kujisikiliza mwenyewe. Uamuzi huo ulinifanya nijiamini zaidi na kuanza kufanya kazi kwa bidii kuelekea malengo yangu. Tukio hilo lilinifundisha kuwa maisha hayana muongozo mmoja. Lakini, ukiwa na mwelekeo na juhudi, unaeza kujijengea njia yako mwenyewe. Changu wakati huo, nimekuwa nikifanya maamuzi, kwa ujasiri na matumaini zaidi.

Ninapenda kucheza mpira wa miguu zaidi. Ni mchezo unaonipa furaha na kunifanya nijiskie huru. Ninapenda mpira kwa sababu unahitaji ushirikiano, mawasiliano na akili ya haraka. Ninapocheza na marafiki, tunacheka, tunashindana kwa afya na kusahau stressi za maisha kwa muda. Pia, mpira hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kuboresha afya yangu. Hata kama si mchezaji wa kulipwa, kucheza mpira hunipa nidhamu, subira na roho ya kutokata tamaa. Ni mchezo ninaofurahia, iwe ni uwanjani, shuleni au hata kutazama kwenye runinga.

Ninapenda zaidi msimu wa mvua. Mvua hunipa hisia ya utulivu na hufanya mazingira kuwa safi na ya kijani. Napenda kusikiza sauti ya mvua ikipiga paa. Kwani, hunifanya nipumzike na kufikiria kwa utulivu. Pia msimu huu hunileta baridi kidogo. Hivyo, unaeza kupumzika bila joto kali. Na wakati mwingine, unachangia mandhari mazuri ya asili. Ikiwa ni pamoja na maua na miti yenye maji. Hii ni msimu unaonipa furaha na amani ya akili.

Napendelea mfumo wa android. Napenda Android kwa sababu ni rahisi kutumia na ina ruhusu mtu kubadlisha mambo mengi kulingana na mahitaji yake. Naweza kupakua program mbalimbali kupanga simu yangu kwa mtindo ninaopenda na kutumia simu kulingana na kazi zangu za kila siku. Pia, Android hupatikana kwenye aina nyingi za simu. Hivyo ni rahisi kupata inayo lingana na bajeti. mfumo huu hunisadia kuwasiliana, kufanya kazi na kupata burudani bila shida. Kwa ujumla, Android hunipa uhuru na urahisi katika matumizi ya simu yangu ya kila siku.

Napenda kufanya mambo rahisi na familia yangu. Hasa yale yanayotupa muda wa kuzungumza na kucheka pamoja. Mara nyingi, tunapenda kukaa nyumbani, tukila chakula pamoja, tukisimulia yalio tokea siku mzima. Wakati mwingine, tunatazama filamu au mechi au tunatoka matembezeni tu ili kubadilisha mazingira. Napenda pia kusaidiana kazi za nyumbani kwa sababu hunifanya nijisikie karibu zaidi nao. Kuwa na familia, hunipa amani ya moyo, faraja na nguvu ya kuendelea na maisha. Hata kama hatufanyi jambo kubwa, kuwa pamoja tu ni jambo la maana sana kwangu.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni Biblia. Napenda Biblia kwa sababu inamafondisha ya maisha, heshima na madili mema. Inanifundisha kuwa mwaminifu, mkarimu na kusedia wengine bila matarajio ya faida. Pia, unisedia kuelewa umuhimu wa amani, subira na kushirikiana na watu wengine. Kusoma Biblia, kunanifanya nifikirie kwa kina, kuchidhamini na kuwa mtu bora kilasiku. Ni kitabu cha kiroho na kiseikolojia, kinachonipa muongozo na faraja maishani.

Sherehe yangu ninayopendezwa zaidi ni siku ya kuzaliwa. Napenda siku hiyo kwa sababu ni wakati wa kusherekea maisha yangu na kuwa na familia, marafiki na watu wapendwa, karibu yangu. Tunakula chakula kizuri, kucheka, kuimba na mara nyingine kushiriki zawadi. Siku ya kuzaliwa hufanya nijisikie maalum na kuthaminiwa. Na pia ni muda mzuri wa kuangalia nyuma na kupanga malengo ya siku za mbele. Ni sherehe yenye furaha, kumbukumbu mzuri na amani ya moyo.

Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gita. Nilianza kwa kujifunza nyuzi za msingi na kodi za kawaida. Kisha, nikajaribu kucheza nyimbo rahisi. Kupiga gitaa, kuna nifundisha subira, nidhamu na kuwa mvumilivu. Kwa sababu, kila kitu kinahitaji mazoezi mara kwa mara. Pia, ni njia nzuri ya kujiburudisha, kupumzika na kuonyesha ubunifu wangu. Ingawa si, mchezaji wa kitaluma, kufurahia mziki na kucheza nyimbo nzuri kunanifanya nijisikie furaha.

Chakula cha jadi, ninachopenda zaidi ni ugali na sukuma wiki. Napenda, kwa sababu ni chakula rahisi, kinachonipa nguvu na ni tamu sana kinapopikwa vizuri. Mara nyingi, nakila pamoja na nyama au samaki. Jambo linaloongeza ladhaa. Chakula hiki pia, kinanifanya nijiskie karibu na utamaduni wa nyumbani na familia, na ni njia nzuri ya kushirikiana wakati wa kula. Napenda jinsi chakula cha jadi, kinavyo ongeza furaha na amani wakati wa chakula.

Mara nyingi, nangoja barua pepe mara chache kwa siku, labda asubui na jioni. Napenda kwangalia barua pepe kwa makini, nikajibu zile muhimu kwanza. Sivyema kwangalia barua kila wakati, kwani inachukua muda na kuwondoa umakini kwenye kazi nyingine. Kwa hivyo, napanga muda maalumu kwangalia barua. Kwakisha hakuna kitu muhimu kinapita, nakisha kuendelea na shuguli nyingine. Njia hii, ufanya kazi yangu kukua enye mpangilio na huru zaidi.

Napenda wanyama nyumbani kama mbwa na paka. Napenda mbwa kwa sababu ni watiifu, wanapenda kucheza na hunisaidia kuwa na rafiki wa kweli nyumbani. Paka napenda kwa sababu ni watu vumilivu wazuri na mara nyingine wanapumzika karibu nawe. Jambo linalonifanya nijisikie tulivu. Pia napenda wanyama wa porini kama ndege na wanyama wadogo wa kijani kwa sababu hunifundisha kuheshimu asili na uzuri wa viumbe wengine. Kwa jumla wanyama hunifanya nijisikie furaha na amani.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni kujifunza ujuzi umpya na kukamilisha miradi kwa ufanisi. Kwa mfano, nimeweza kushirikiana wenzangu, kikamilifu, kupanga kazi vizuri na kuhakisha miradi inakamilika kwa muda uliopangwa. Pia, nipata kuridhika kwa kupata maoni chanya kutoka kwa wateja au wakurungezi wa kampuni. Mafanikio haya yamenisadia kujiamini zaidi, kuongeza ufanisi wangu na kunipa motisha kufanya kazi kwa bidii siku zote.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara chache kwa wiki, labda mara tatu au nne. Napenda kufanya mazoezi kama kukimbia, kufanya push-ups au mazoezi madogo nyumbani. Mazoezi hufanya mwili kuwa na nguvu, kuimarisha afya na pia husaidia akili kupumzika na kuwa mtulivu. Wakati mwingine, hufanya kwa rahisi kushughulikia msongo wa kazi au shughuli za kila siku. Ingawa si kila siku, mazoezi mara chache kwa wiki hunisaidia sana kuhifadhi afya yangu.